Mimi napenda sana baisikeli kwa sababu kupitia kwa baisikeli na pata kufanya mazoezi. Mazoezi ya miguu nikiendesha baisikeli nasikia miguu inafanya mazoezi. Pia mazoezi ya kifua na baisikeli ni muhimu sana. Unaeza tumia kama njia ya usafiri iwapo huna gari ama hauna motorbike. Unaeza itumia kama njia ya usafiri sasa baisikeli ni kitu cha maana sana.